Zawadi yangu nzuri kabisa ilikuwa kutoka kwa dada yangu Alinipa simu mpya siku ya kuzaliwa yangu Ilikuwa simu ya kifahari Manake ilikuwa simu ambayo lingeingia kwenye mtandao ni simu ambalo lilinisaidia kupata maarifa mno Nichombo ambacho kilinisaidia ata kwa mambo ya shule Manake nilikuwa natumiwa kazi ya shule kwenye simu yangu na ilinisaidia pakubwa ata kwa kusoma Nilifurahia mno manake sikuwa na simu hapo mbele akaninunulia simu na ikanisaidia sana mambo ya shule na hata nikaweza kufaulu kwenye shule na mambo yangu ya kishule simu hiyo ilikuwa kama zawadi lakini kwangu nilichukulia kama ni chombo ambacho kilitufanya tuweze kupatana vizuri manake Alienda kwenye nchiza kigeni na simu hiyo inasaidia kuongea na yeye kwenye video call.

Matunda ni muhimu kwenye mwili wa binadamu maanake matunda yana madini tofauti tofauti. Matunda yana madini ambayo yanasaidia mwili wa binadamu kwa njia tofauti tofauti. Maanake matunda yana madini tofauti, ndizi, kuna tikitiki maji, yana madini tofauti tofauti. Tunda ninalolipenda ni ndizi. Ndizi ni tunda ambalo lina lina sukari yake yenyewe. Sukari hiyo haiwezi kupa ugonjwa wa kisukari, maanake ni sukari ambayo ya ndizi pekee, si sukari ya kutengenezwa.

Teknolojia imekuja kutuwezesha kutuweka kwenye ju inatupa ujuzi kila wakati tunaphoitaji una ujuzi mkononi. Teknolojia inatusaidia pia kufanya maisha yetu ya kila siku iwe rahisi. Maana yake teknolojia ilikuja na simu. Na simu rununu inatusaidia kuongea na aliye kwenye upande ule mwingine wa dunia. Hata tarakilishi ya kukusaidia kuingiya kwenye mtandaoni. Mimi naweza kukaa bila teknolojia siku mzima kwa sababu napenda kukua kwenye, napenda kuwa nje, napenda kuenda kutembea. Kwenye msitu, huu pepo mbaridi msafi. Kando na mjini.

Ninatoa motisha kutoka mahali ama eneo tofauti tofauti Ninapokuwa kazini, kinachonipa motisha ni Najikumbusha kila wakati ninahitaji kulipa kodi, kulipa kodi ya stima kulipa ata kodi ya maji na nina mahitaji na pia nina watu ambao wananitagemea Kwa hivyo, ninapokuwa kazini, motisha Ninatoa motisha kutoka eneo tofauti tofauti Pia naeza pigia mtu ambaye hunipa motisha Aniongezee motisha kwa sababu kwa hii maisha shida ni unaweza pekee yako Lazima uwe na mtu ambaye anakupa motisha Kila sana na pale anakusaidia ili hata na wewe anapoitaji motisha Unamusaidia pia Unamuinua kimotisha Unamuongezea motisha Unasaidiana Mnainuana nyoyo mnapeana ule moto ambao ni moto unasaidia mtu kuendelea kuchapa kazi.

Michezo ni muhimu kwa mili ya binadamu. Mwenzio ninasaidia kutengeneza misuli. Pia inasaidia kuepukana na magonjwa kama ya sukari, shinikizo la damu, na hata magonjwa mengine. Pia michezo inasaidia kutu, inatusaidia ili akili isiwe tu hivo, inasaidia akili kuwa na jambo la kufanya. Isiwe imekaa tu bila kitu bila kuwaza. Napenda mchezo wa kikapu manake mchezo wa kikapu ni mchezo mtamu sana Mchezo wa kikapu unafurahisha manake kila mtu anajaribu kuchenga ili awezi kupata pointi zake.

Ndege ni wanyama ambao ni muhimu kwa maisha yetu ya kila siku manake ndege wanataga mayai, mayai ambazo tunatumia kula kutengeneza keki kutengeneza mikorogeo na hata kuunda vitu mingi pia ndege wana nyama ambayo ni nyama nyeupe ambayo huwa nyama yenye maadili yenye juu sana kwenye nyama. Ndege pia kama batamzinga wanaweza kuwa kama Uneza watumia kama walinzi wa boma pia bata mzinga ya napenda ku thulumu aliye kuwa ana jaribu kuingia ambapo sio kwao ama sio kwake. Bata mzinga huwa hupenda kuvuruga walio kuwa wanaingia palipo kuwa hapafai.

Napenda kufanya kazi nikiwa peke yangu mara mingi Lakini pia napenda usaidizi ya watu wengine maanake mtu binadamu anahitaju usaidizi hapa ama pale katika jambo hili ama lile Napenda kufanya kazi peke yangu kwa mmana nitafanya kazi bila kusumbuliwa ama bila kusumbuana na mtu yeyote ama kuwa na tashwishi na mtu yeyote ama kitu chochote mtu anapokuwa akifanya kazi peke yake, anaweza kupata wakati, kufikiria, na kufikiria sana kuhusu jambo analokuwa akilifanya ama kazi anayokuwa akifanya. Ninapo fanya kazi pekkee yangu pia, inansaidia kukuza ubongo wangu na kukuza ujuzi wangu, na pia najifundisha mambo mapya kila shiku. Ninapo fanya kazi na wengine pia, naweza kusoma ama kupata mawaidha kutoka kwa wenzangu. Hii inanisaidia kukuza kazi kukuza kipawa changu cha kufanya kazi na inanifanya niwe bora kwenye kazi.

Mimi napenda kahawa Napenda kahawa mwenzio chai ya maziwa ambayo imewekwa majani hunipa kiungolio kwa sababu ya majani majani yale hunipa kiungulia na pia tumbo yangu haipendi kuekwa maziwa tumbo yangu penda kunywa kahawa mwenzio kahawa ainisumbui tumbo kwa sababu ya maziwa ama majani ile Napenda kahawa kwa sababu kahawa huchangamusha mtu ubongo kwa haraka na mwili pia. Kahawa usaidia kuondoa uchovu wa mwili na hata wa akili kwa madakika. Kahawa ni kitu ya ni kinyuaji ambayo mtu hutumio dakika kidogo sana kutengeneza. Mwenzio inatengenezwa tu kwa kuchemsha maji na kuongezea kahawa na sukari. Kahawa upendo na watu wengi kwa sababu ya huo kuchangamsha mtu kwa sababu ya kafein.

Kwanza mimi ninapenda michezo Napenda michezo kwa sababu ni njia ya kuchangamsha kuelimisha na hata kujivinjari Mchezo ambayo ningependa kujaribu ni mchezo wa kuendesha wa magari ya kasi mno mwenzio mimi napenda magari Napenda magari sana Ningetamani kufundishwa namna ya kuendesha gari zile kwa kasi mwenzio mimi na nahisi kwamba hiyo ndio ni kama wito wangu wa michezo. Michezo hii uchangamsha watu mwenzio, watu utoka eneo mbali mbali kukuja kuitazama na kulipa maelfu na hata mamilioni sa zingine ili kukuja kuyatazama michezo hiyo.

Ninapenda kitanda kizuri, mwenzio kitanda kizuri, unapokilalia, siku ifuatayo utaamka ukiwa umetulia vizuri bila uchovu, utamka ukiwa umepumzika ya kutosha, utamka bila uchovu wakili na hata wa mwili. Pia ukiwa na kitanda kizuri kumanisha unalala vizuri, unalala singizi wa fo fo ila sio usingizi wa magubi gubi. Unapo kuwa kwenye kitanda kizuri waweza kujigeuza na hata kulala na style ambayo mtu anataka. Kitanda kizuri, kitafanya mtu alale, vyema na inasaidia mtu pia kukua kimwili. Ukumbuke unapo lala, mwili yako inendelea kukua. Mwili ya binadamu hukua anapo kuwa amelala.

Nikiwa kwenye mtandao, mimi hutazama video kutoka katika mitandao tofauti tofauti kama ile ya YouTube, mtandao wa kijamii na zingine kadha wa kadha Pia kuna njia za kuweza hutazama video katika simu yako bila kutumia hata mtandao. Kuna chemichemi ndogo ndogo ambazo watu hutumia kutumiana ama kupokea video na hata nyimbo. Katika chemichemi hizo, hazihitaji wewe kuwa na uwezo wa kuingia kwenye mtandao ili kuweza kupokea video.

Ndio, mimi nina uhusiano mwema na majirani wangu wengine. Majirani wangu wamenisaidia hapa na pale mwenzio. Kuwa na jirani ni kumaanisha mnasaidiana. Jirani wangu unisaidia kwa kazi zingine hata za kujenga, za ujenzi, huku nyumbani. Na hata unisaidia kupeleka vitu sokoni na kurudisha vitu kutoka sokoni. Pia ninapo tumwa ama ninapo kuwa na shughuli zinaitaji usaidizi wa mtu. Mimi huuliza jirani yangu kama ata nisaidia na kwa mara mingi yeye hukubali Mimi pia humsaidia jirani yangu kwa sababu jirani pia yeye hunisaidia kwa shughuli zangu jirani yangu na jirani wangu wengine wanapenda kusaidiana mwenzio sisi wote ni kama familia moja Kwa uhusiano huu mmoja, kazi moja mzito ama kazi mzito Ufanywa haraka na huraisishwa na kazi ufanyika vizuri Ukiwa na usaidizi wa majirani, mtu ufurahia mwenzio anaona kuwa kuna watu pia wanamjali na wanamfahamu.

Mimi sinashida ya kusubiri kwenye mstari mwenzio kila mtu anawakati wake na mimi huamini kila mtu atafikiwa na wakati wake Hakuna aja ya kuruka ama ya kukata laini mwenzio mtu na wakati wake Kusubiri mstari pia yaweza kuwa wakati mzuri wa kutengeneza marafiki mwenzio waweza kuanza mazungumzo madogo kwenye laini, kwenye mstari Pia unapokuwa ukingoja kwenye mstari waweza kuwa ukifanya shuguli zingine ndogo ambazo ungezifanya ila wewe umeamua kufanya shuguli hiyo kwenye mstari ilikuokoa wakati na kushikanisha jambo hili na lile lingine ili uwezekumaliza jambo zote mbili kwa muda unaofaa ama kwa muda mapema.

Ninapofika kazini, mimi kwanza hutayarisha meza yangu, kuwekelea tarakilishi yangu, na kuifungua, na kuanza kupanga vitu ambavyo nitakazo fanya katika siku hiyo Pia ninapofika, mimi hupenda kuendea maji ili ninapotulia nisishinde nikiamka nikitoka kuenda Pia napenda kuomba ninapofika kazini. Ninapofika kazini mimi huhakikisha, nimeombea kazi yangu na kazi ya mikono yangu na kuombea hata wenzangu kazini. Ninapofika kazini mimi husalimia wenzangu wengine na kuuliza walivyo kuwa na walivyo lala. Hii husaidia kujenga uhusiano wetu kama marafiki na hata kama wafanyi kazi wenzao. Pia ninapo ingia kazi mimi hupitia manager ili anitambulishe na kinacho endelea na kitakacho endelea katika siku hiyo.

Mimi hupenda hadithi. Mwenzio hadithi ni njia ambayo watu wa zamani walitumia kupitisha ujuzi na maarifa kutoka kwenye kizazi kizee hadi kwenye kizazi kipya. Hadithi pia huwa kama funzo na pia huwa kama onyo. Hadithi pia huelezea vitu zilizofanyika hapo awali ama hata zamani. Hadithi pia hutumika ili kuweka mila na desturi na pia husaidia kukuza mila na desturi na pia husaidia kueneza mambo ya kidini na hata mambo ya kijamii. Pia hadithi huweza kueleza vitu vilivyotokea kitambo na vitu ambavyo havingeweza kueleweka.

Inalingana na wakati wa siku. Kwa mfano, wakati wa asubuhi ninapoamka kwenda kazini, mimi hupenda kupatumia chombo cha pikipiki, ili kiweze kunifikisha kwenye kituo cha basi na niweze kupata basi la kuabiria la kuenda kwenye kazini. Mimi hupenda kutumia baiskeli mara mingi kwa sababu baiskeli hunisaidia kutengeneza misuli ya miguu na hata kutengeneza na kuepuka magonjwa ya kadhalika kadhalika. Ninapokuwa nikienda mbali mimi hutumia gari ama hata meli. Ninapotumia gari, mimi hupenda kukaa kando ya dirisha ili niweze kuona mazingira ya nje na kueza kufurahia ninachokiona upande ule mwingine wa nje. Mimi hupenda kusafiri sana sana wakati wa usiku, mwenzio siwezi kutembea usiku kwa miguu.

Ninapokuwa kwenye mapumziko Mimi huchukua fursa hii kuzungumza na kujadiliana na wafanyikazi wenzangu Manake wakati huu ndio wakati ambayo nikonayo na wafanyakazi wangu ya kuzungumza ama ya kugumziana Pia kuna michezo ambayo ufanyika mara moja kwa mwezi ama mara moja kwa mwaka kwenye kazi Mimi uhudhuria michezo hizi ama shuguli hizi ili kuweza kujadiliana ama kuweza kuingiliana na kuelewana zaidi na wafanyakazi wenzangu. Wafanyakazi wenzangu pia wao hupenda kujihusisha na michezo hizi ama na shuguli hizi ili waweze pia hata wawo kuweza kujenga uhusiano wao na wangu na wafanyakazi wengini.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali. Ikiwa imepakuliwa na nyama choma na mboga ya kienyeji na kachumbari hapo kando. Chakula hiki ni chakula kinachokua na nguvu mno, menzio kina proteini na hata kina madini mengine. Chakula hiki kinapaswa mwenzio, kina nyama, kina vegetable, kina kila kitu ambacho initajika ndani ya. Mwili ya binadamu ili mwili ya binadamu kuishi vizuri na kupata maadili ya nayofaa.

Ninapokuwa kazini, mimi huwasiliana na washiriki wa timu yangu kwa njia ya simu. Hukupigia kwa video ama hata kupiga ya kawaida. Pia, wenzangu wa timu ni rafiki zangu pia. Kumaanisha wako katika maisha yangu ya kila siku kama rafiki zangu wa kawaida, bali na kuwa ni wenzangu kwenye timu. Wakiwa kama rafiki zangu, wengine wawo pia tupo na wao kwenye mahala, penye mahala moja ya kazi. Mimi hufrahia mwenzio, mimi na mwanatimu huyu hutoka kazi na kuenda kwenye uwanja baadaye na kushiriki katika mazoezi yale. Mazoezi haya ndiyo hutuleta pamoja kama wachezaji wa hii timu. Mwenzio, kocha ndiyo huwa anatuongoza sisi wote na sisi wote tunafuata mawaidha yake. Kocha hutuongoza kwa mwongozo mmoja sisi wote na hutueleza tufanye kazi kama moja na kwa pamoja. Hii huwa njema kwa sababu imesaidia kukuza urafiki wetu na hata utenda kazi wetu kwenye timu.

Mimi napenda upepo. Mwenzio upepo ni kitu ambayo haiwezi kuisha. Yaani ni kitu ambacho kiko, hakitawahi isha na hakitawahi punguzika. Mwenzio ni kitu ambalo lipo kwenye dunia, lipo tu. Napenda upepo kwa sababu unakuja ukiwa msafi bila kudhuru mapafu yangu. Napenda upepo mwenzio upepo ni kitu ambacho mungu alichoumba. Mwenzio ac ni kitu ambacho binadamu walikiumba na pia binadamu wanacho kiumba kinatashwishi hapa na pale. Ac pia hutumia stima mingi mwenzio ac hutumia stima ili kutoa ile hewa inayofaa ama unayo itaka. Upepo haitumi stima, haitumi lolote. Upepo pia waweza kukua mahali popote ulipo. AC mtu anihitaji kuwa kwenye jumba ama kwenye chumba fulani. AC pia huwa bei ghali ukilinganisha na upepo. Upepo ni bure na upo kila mahali.

Mauwa ni aina ya mimea ambayo hupendeza macho na hata hupendeza kiarufu maanake inatoa harufu ya kupendeza Mauwa pia ya huvutia wadudu kama nyuki maanake nyuki wanapenda kula ile asali yenye ambayo ikondani ya maua maua pia ya weza kumaanisha vitu tofauti tofauti kama furaha, huzuni, hasira ama ata msiba maua pia huweza kuwa ni mfumo wa biashara, waweza uza maua na upate riziki na hata uweze kujikimu kimaisha kwa kuuza mauwa. Kuna makampuni ya makubwa ya maua ambayo yanafanya vizuri kwa kuuza na kukuza maua. Maua hupendeza maanake yana maana yake.

Mimi husoma habari yangu kutoka kwenye mtandaoni kisa na maana siku hizi gazeti imekuwa ngumu kusambaza na kufikia watu wanapo kuwa nyumbani mtandao imefanya ikakuwa rahisi kupata habari za hivi punde wakati inapofanyika na unapata habari ya ukweli Uchapishaji pia wa gazeti ni kazi mingi na inakula pesa mingi Manzio, inaitaji matirio, inaitaji karatasi za kuchapisha Inaitaji pia watu wa kufanya kazi na mengine Ila mtandao, mtu anapo weka kitu mtandaoni kina sambaa dunia mzima mtu anapo weka kitu mtandaoni iwe habari, iwe mchezo, iwe kitu yoyote sekunde mbili imetambaa dunia mzima.

Mpira wa kikapu ni mpira wa kupendeza mno. Mpira huu huchezwa kwa huchezwa na mpira ambao hurushwa kwenye kikapu. Mchezaji ambaye nimemtambua dunia mzima wa mchezo wa kikapu anaitwa Mr. Lebron James. Lebron James yeye ndiyo mashuhuri pa wote ikifika ni upande wa mpira wa kikapu. Kuna mchezo ambao alicheza mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili ambapo alifunga mabao sabini akiwa peke yake. Mchezo huu ulikuwa wa kuigiza mno. Hakuna mtu amewahi kufunga mabao yale yote. Mchezaji huyu ana uwezo ni kama za zimetoka kutoka kwingine lakini si dunia hii. Mchezaji huyu ana kipawa cha kuruka mbali juu sana. Ndio maana anaweza kufunga mabao yale kwa urahisi hivo.

Kuna po kuja mfanya kazi mpya, anahitaji kuonyeshwa wa kile upande ya ofisi ama lalile chumba ambacho anahitaji kuwa kwa ivo, kuna po kuja mfanya kazi mpia, mimi hupenda kuwa salimia, kwa upole na kwa hakikishia kwa wakosawa na wanafanya kazi na watu ambao wakosawa na wanawapenda na wasiwe na wasiwasi hata kidogo ni vizuri kukaribisha mfanyi kazi mpya vizuri ili aweze kuelewa anafanya kazi na watu ambao hawana ubaya na yeye wala wanauzuri na wanuchapa kazi. Ilihali unafaa kuwafundisha pia sheria ambazo zinafaa kufuatwa ama kufuatilia. Kwa mfano, wakati mfano mingine pia ni wakati wa mapunziko na hata wakati wa kufunga kazi na kuenda nyumbani.

Mimi kwanza hupenda kupata habari kutoka kwenye mtandaoni ama kutoka kwenye rununu yangu Mwenzio rununu ama simu hupata habari kwa hivi punde Unapata kujua nakuelewa kinachofanyika wakati wowote ama hata wakati ambayo inafanyika. Pia habari za mitandao pia huenea dunia mzima kumaanisha ukiwa mahali popote pale na unaweza kuingia kwenye mitandao utapata habari ile habari pia ya mtandaoni huwa imetiliwa maanani mwenzio kabla ya mtu kuweka habari lazima ipitie chemichemi kadhaa ili iweze kukubaliwa kuwekwa kwenye hewa ama kuperushwa angani habari za mtandaoni pia huweza kufikia binadamu kwa mathaa yanayofaa bila kuchelewesha habari ama bila kubadilisha habari.

Mimi hutumia teknolojia ya vidole ili kuchunga faragha yangu mtandaoni. Faragha yangu ni muhimu mwenzio ina mambo yangu yote ya shule, ya kidigitali yote na hata ingine inaweza kuwa ya benki na hata kadi za benki. Faraha yangu inabeba mambo mengi kwa mfano, inabeba ujumbe wa email ambazo mimi hutumiwa za kazi, pia inabeba ujumbe ambazo mimi hutumiwa za shule na hata za kutumiwa na aliyetaka kununua vitu ama vyombo ambavyo mimi naziuza. Kwa hivyo ni muhimu kulinda faragha yako. Mwenzio faragha yako ikiibiwa ama ikiweza kupatikana mtu anaweza kuieneza kwenye mitandao na wanaweza kukuharibia vitu vyako vya kikazi ama vya kisiri.

Siku ya jumamosi ifika hapo, mimi huwamini kuwa siku yangu ya kupumzika kutoka kazini na shuguli zingine za kiofisi zimeishia hapo. Jumamosi huwa siku yangu ya kuenda kujivijali na rafiki zangu na jamaa zangu. Mimi hupenda kuenda kujivinjari na kinywaji baridi. Siku ya jumapili ni siku ya kuamuka kuenda kanisa, kusujudu, kurudi na kuenda matembezi na familia. Nikiwa na familia siku ya jumapili mimi ufurahia mwenzio, hii ni siku ambayo ya kutulia nyumbani ya kukosa kwenda kazi, kujenga familia, kujuana mingi, kukulia na pamoja na hata kukuza familia kimoja. Pia rafiki zangu ambao mimi hutokea na wao siku ya jumamosi, pia wao hukuja siku ya jumapili ili tushinde sisi wato kama familia moja.

Wakati mwingine, maoni ya watu wengine huwa ya kukuumiza ama huwa ya kufanya uhisi vibaya. Na pia wakati mwingine, watu wanaezatoa maoni ambayo itakufuraisha na yatakuinulia nyoyo. Kwa mfano, unapo valia vizuri? Mtu akuambie unakaa vizuri, wewe utafuraia na utasikia ndani umefuraia. Mfano mwingine, mutu anapokuwa umevaa vizuri. Alafu mtu atoe maoni yako mbaya, hata wewe utaanza kujiuliza maswali mengi mwenzio, hata wewe hauelewi cha muhimu ni maoni ya wengine haifai kukubadilishia mengi ama kukusumbua sana katika maisha yako mwenzio wewe kama binadamu, unafanya vitu vyako kivyako na hufanyi vitu vyako ukijali wengine kwa sababu maisha ni yako maoni yao haifai kukubadilishia unavyo ona vitu ama unavyo tazama watu.

Badala ya kutumia karatasi za plastiki, mimi hutumia karatasi ambayo imetengenezwa na nguo na mtu anaweza kuiosha na kutumia tena. Plastiki ni mbaya kwa mazingira yetu. Inafanya mazingira kuharibika, kudhoofika na hata kuchafuka zaidi. Plastiki imefanya wanyama wa majini wakafa wengi. Mwenzio, plastiki inapoenda baharini ama ziwani. Inathulumu wanyama wa majini Pia wanyama wa arthini wanathulumiwa na plastiki Mwenzio plastiki imetengenezwa na kemikali Mnyama anapokula kitu chochote cha plastiki Yeye anaweza akafa ama akagonjeka vibaya Pia plastiki inapochomeka inatoa harufu ambayo Yaweza pia kuua hata binadamu Kwa hivyo plastiki inafaa unaishugulikia na unai unaishughulikia vizuri na unaiweka vilivyo.

Napenda mchezaji anayitwa Lebron James Yeye ni mchezaji wa mpira wa kikapu Napenda mchezaji huyu menzio ananifundisha kuwa mtu anezatoka kwenye umasikini na faulu kimaisha na wapate mamilioni ya pesa na aweze kufanya makuu kwenye nchi na kwenye dunia hii Lebron James ana watoto wa wili Watoto hawa wili pia wanacheza mpira wa kikapu Mimi ufuatilia watoto hawa menzio, mimi huona, hujiona ndani ya watoto hawa Menzio pia mimi ninandoto za kuwa na kila kitu hata kama nimetoka pahala ambapo hapa na kitu Mchezaji huyu pia ananikumbusha niwe mtulivu na nisiwe na mambo mengi Menzio dunia ya weza badilika dakika yoyote na kila kitu ya weza kubadilika Kwevo usiwa bebe wengine vibaya la wengine vizuri wa bebe kila mutu sawa.